Kuangalia nyota ni jambo linalovutia na lenye maana kubwa katika maisha yangu. Kila ninapopata nafasi ya kuangalia anga usiku, hujihisi kama niko karibu na zaidi na maajabu ya umbaji. Nyota hunifanya nitafakari maisha, ndoto na nafasi yangu katika ulimwengu. Kwanza, napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa utulivu wa moyo na akili. Usiku unapokuwa kimia, anga ikiwa wazi na nyota zikimetameta, na hisi amani isiyo elekeza kuangalia nyota hunisaidia kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi. Kuangalia nyota hunifanya nitafakari ndoto na malengo yangu. Kila nyota ninayo iona hunikumbusha kua maisha yana nafasi nyingi za kufanikiwa na kutimiza ndoto. Unipa matumaini na kunifanya ni amini kuwa kuwa juhudi unasubra. Napenda kuangalia nyota kwa sababu uhnikumbusha udogo wa binadamu na ukubwa wa ulimwengu. Hili hunifundisha unyenyekevu na kunisaidia kuthamini maisha. Ninapokumbuka kuwa sisi nisehemu ndogo ya ulimwengu mkubwa. Zaidi ya hayo kuangalia nyota hnipaisia ya kumbukumbu na mshikamano. Wakati mwingine kuwa kumbuka watu niliokuwa nao zamani familia au marafiki ni wakati wakutafakarifu kumbukumbu. Kwa kumalizia, napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa utulivu matumaini na hekima ya maisha.

Kufua nguo ni moja wapo ya shuguli za kawaida katika maisha ya kila siku, lakini ina umuhimu mkubwa katika afya, usafi na mpangilio wa maisha. Mimi binafsi, hufua nguo mara kadhaa kwa wiki kulingana na shughuli ninazofanya na idadi ya nguo ninazozitumia. Kwanza, hufua nguo angalau mara mbili hadi tatu kwa wiki. Hii hunisaidia kuhakikisha kuwa nina nguo safi za kuvaa kila wakati na kuepuka mrundiko wa nguo chafu. Kufua mara kwa mara hunifanya nijisikie nadhifu na mwenye kujiamini napokwenda kazini au kushiriki shughuli nyingine ya siku. Kufua nguo mara nyingi pia pale zaidi napofanya shuguli zinazohitaji nguvu au mazoezi ya mwili. Baada ya mazoezi au kazi nzito, nguo huchafuka haraka. Hivyo nahakikisha nazifua mapema ili kudumisha usafi na kuzuia harufu mbaya. Tatu, kufua nguo kwa mpangilio hunisaidia kupanga muda wangu vizuri. Baada ya kusubiri nguo zikusanyike kwa wingi, kupanga siku maalum za kufua. Hii hunirahisishia kazi na kunipa muda wa kufanya shughuli nyingine muhimu. Zaidi ya hayo, kufua nguo hunifundisha nidhamu na uwajibikaji. Ni jukumu la kawaida katika lakini muhimu. Linalo saidia kujali afya yangu, mazingira yangu na pahali ninapoishi. Pia hunisaidia kudhamini kazi ya nyumba ambazo mara nyingi hupuuzwa. Kwa kumalizia, kufua nguo mara mbili au tatu kwa wiki hulingana na hali na mahitaji yangu. Kufua nguo sio kazi tu ya nyumbani. Bali ni sehemu ya maisha inayochangia usafi afya mpangilio mzuri wa siku yangu.